Ndiyo, nimewai fikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Kwangu wazo la kuwa na biashara ninalipa hamasa kwa sababu linaamini linalipa uhuru wa kufanya maamuzi na kujitegemea kiuchumi. Kwa mtazamo wangu. Kuanzisha biashara sijambo rahisi, kwa sababu kuna hitaji mitaji, nidhamu na uvumilivu mkubwa. Hata hivyo, ninaamini changamoto hizi ni sehemu ya safari ya mafanikio. Kwa mfano, nimewaifikiria kuanzisha biashara dogo. Kama kuuza kama kuuza chakula. Kwa sababu ninaona ni rahisi kuanzisha. Na pesa kidogo. Kwangu mimi, ninaweza taka kuanzisha kuuza vyakula na cereals. Kwa sababu, hivi vyakula ndivyo vinaitajika kila siku. Kwa familia nyingi. Kwa wazo langu. Ni. Chakula ni msingi, hivyo hii biashara ina wateja wengi na pia unauza kila siku. Mimi nikiamua kuanzisha biashara hii. Nigeanza kwa duka dogo au kibanda sokoni. Katika lenye wakaazi wengi. Ningekua nauza vyakula kama mahindi, mchele, maharagwe, dengu, mbaazi, ulezi na ngano. Kwa mtazamo wangu, ningejitahidi kununua bidhaa hizi, moja kwa moja kutoka kwa wakulima au wauzaji wa jumla ili nipate bei nafuu na niongeze faida. Aidha, ningehakisha kuwa cereals na vyakula vyangu ni safi, na vina hifadhiwa vizuri. Kwa sababu nina amini usafi na uaminifu humvutia mteja na humfanya arudi tena. Kwa mfano. Ningekua na mizani sahihi. Na kuwa hudumia wateja kwa heshima. Ingawa ninafahamu kuwa kuanzisha biashara kuna hitaji mtaji, nidhamu na uvumilivu. Mimi ninaamini changamoto hizi ni sehemu ya safari ya mafanikio. Na pia, h ata kama mtu angekua ameajiriwa, unaitaji hizi hizi. Uvumilivu na kukua na nidhamu. Kwa ujumla, nina matumaini kuwa biashara ya kuuza cereals na vyakula, inaweza kuwa mwanzo mzuri wa kujitegemea kiuchumi, na kutimiza ndoto zako, kwa biashara.

Chakula cha jadi nacho penda ni pilau. Kwangu pilau inaladha ya kipekee inayotokana na mchanganyiko wa viungo kama karafu, iliki, mdalasi na tangawizi. Kila ninapokula pilau najisikia na furaha sana na naridhika kwa sababu hunikumbusha nyakati za sherehe na mkusanyiko wa familia. Ninapenda pilau pia kwa sababu huandaliwa katika matukio maalum kama arusi, siku kuu, au sherehe za kifamilia. Kwa uzoefu wangu, chakula hiki huleta watu pamoja na mara nyingi huambatana vicheko na mazungumzo mazuri. Kwa mfano ninapokula pilau ilio andaliwa nyumbani au katika sherehe najisikia kuwa sehemu ya jamii na utamaduni wa watu wengi wa Afrika mashariki. Zaidi ya hayo pilau hunishibisha na kunipea nguvu kwa mda mrefu. Pia napenda pilau ikiwa na kachumbari au ndizi au viazi kwa sababu huongeza ladha na kufanya chakula kiwe kamili zaidi. Kwa ujumla naamini pilau si chakula tu, bali ni alama ya upendo, ukarimu na utamaduni. Ndio maana ninaipenda sana.

Chakula ninachopenda kula jioni ni ugali na mayai yaliokaangwa. Kwangu, hiki ni chakula raisi, lakini chenye ladha. Kina nitosheleza vizuri, bada ya siku refu. Ninapofika jioni, nikwa ni mechoka, napendelea chakula ambacho, kinaitaji mandalizi raisi, lakini kinanipa nguvu, nakunifani jesikia nimeridhika. Ninapenda ugali kwa sababu unishibisha na kunipa nguvu kwa mdamrefu. Mayai yaliyokaangwa kwa upande wangu hunivutia kwa sababu ni chanzo kizuri cha proteini na huwa kinapikwa kwa haraka na uraisi. Kwa mfano, nikiandaa ugali kwa wa maindi na mayai yaliyokaangwa kwa vitungu, vidogo na nyanya nahisi nimepata mlo kamili na wenye ladha nzuri. Kwa mtazamo wangu, chakula liki ufa sana jioni kwa sababu ni chepesi kutayarisha na pia wakinafani jisike huru na mtulivu kabla ya kuenda kulala. Na pia kinanipa nguvu na proteini. Ninaamini ugali na mayai yaliyokaangwa ni chakula bora cha jioni kwa sababu ni chenye afya na kinafa kulingana na mahitaji yangu ya kila siku.

Kwangu mimi, napenda kulala mapema na kwamuka na jua. Kwangu, kulala mapema unisaidia kuupa muili wangu muda wa kutosha wakupumzika bada ya siku refu ya kazi. Na ninapo amuka asubui ni kiwa na nguvu na akili tulivu, najisikia nikotayari kwanzisha siku mpia. Ninamini usingizi mzuri ni msingi wa afia bora na utendaji mzuri wakila siku. Kwamuka na juwa, unipahisia ya matumaini na mawazo mapia. Kwa uzoefu wangu, asubui huwa na utulivu mwingi, hewasafi na muda mzuri wa kupanga shugli za siku. Kwa mfano, nikiamuka mapema, upata muda wa kujitayatisha tatatibu bila haraka, jambo linalo nifanya nisiwe na msongo wa mawazo. Kwa mtazamo wangu, ratiba hi unisaidia kuwa na nidhamu katika maisha yangu. Ingawa kuna siku chache ambapo ulazimika kulala nimechelewa, mimi ninajitahidi kurudi kwenye utaratibu wa kulala mapema na kuamuka mapema. Kwa ujumla, ninamini kuamuka na jua na kulala mapema unipea afia njema, utulivu wa akili na mawazo mazuri kila siku. Hivo, kwa iyo siku, ninakua mtu mwenye productivity mingi.

Kwa kawaiida, mimi huwa siendi maktabani mara nyingi sana. Kwa makadirio yangu, naeza kuenda maktabani takribani mara moja ama mbili kila mwezi. Kulingana na mahitaji yangu ya kusoma au kufanya utafiti. Kwangu, maktabani ni mahali tulivu panaposaidia kuji kita katika kusoma bila usumbufu mwingi. Ninapoenda maktabani mara mingi huwa na lengo maalum. Kwa mara mingi, ni kufanya utafiti. Kwa mfano, kuenda kusoma vitabu vya masomo, kutafta taarifa fulani au kufanya maandalizi ya kazi au mitihani. Kwa uzoefu wangu, mazingira ya maktabani hunipea nidhamu ya kusoma kwa umakini zaidi kuliko nikiwa nyumbani, ambapo kuna usumbufu mwingi kutoka kwa familia na pia watoto. Hata hivyo, pia hutumia vyanzo vya mtandaoni, jambo linalonifanya nisihitaji kuenda maktabani mara kwa mara. Pamoja na hilo, ninaamini maktabani bado ni muhimu. Kwa sababu, hunipea nafasi ya kutulia, kufikiria na kujiongezea maarifa.

Kusema ukweli, ndoto yangu kubwa ni kukuwa tajiri. Ili niweze kuishi maisha mazuri na yenye amani, pamoja na wapendwa yangu. Kwangu tajiri si kuwa na pesa nyingi tu, bali ni kuwa na uwezo wa kutimiza mahitaji, kusaidia familia yangu. Na kuishi bila msongo wa mawazo. Haa, nikiwa mdogo, maisha hayakuwa rahisi. Tulikuwa kupata chakula pia ilikuwa ni ngumu, kupata kuenda shule ilikuwa ngumu. Ndo maana, ndoto yangu ni kuweza kupata pesa na kusaidia familia yangu. Ninaamini pesa huleta fursa na fursa hizo zinaeza kubadilisha maisha kwa njia chanya. Pia nina ndoto ya kuishi vizuri na watu ninawapenda kwa sababu kwa mtazamo wangu, furaha ya kweli hupatikana kweli kwa watu. Ninatamani kuwapa wazazi na familia yangu na marafiki zangu maisha bora kuwasaidia pale wanapohitaji na kusherehekea mafanikio pamoja. Hili linanipa motisha kubwa ya kufanya kazi kwa bidii kila siku. Zaidi ya hayo, ndoto yangu nyingi kubwa ni kutembea sehemu nyingi duniani. Mimi hupenda kusafiri kwa sababu inanipea fursa ya kuona tamaduni tofauti, kujifunza maisha ya watu wengine na kupanua mawazo yangu, kuhusu dunia na watu na pia tamaduni za watu wengine. Kwa mfano, natamani kutembea nchi mbali mbali, kuona mandhari ya asili na kujifunza historia za watu tofauti. Sana sana Afrika na Asia. Kwa ujumla, ninatamani, ninaamini hizi ndoto, zinanipea mwelekeo maishani na kunitia moyo wa kuendelea kujitahidi kila siku.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni. Ingawa sifanya hivo kila wakati, ninapo hitaji kitu mara mingi huwa naenda mtandaoni kukiangalia. Naninapo pata ninachotaka kwa bei ninayo weza kununua nayo, ama bei yenye na jua kwa mara mingi iko sokoni na nunua. Kwangu ununuzi wa mtandaoni sirahisi, ni rahisi. Na pia unaokoa muda. Hasa pale ninapokuwa na shughuli mingi. Ama nimechoka na sitaki kuenda kutafuta kitu huko nje. Nina nunua mtandaoni. Pia mtandaoni ninaweza kuangalia bidhaa mbali mbali. Na pia naeza linganisha bei na kuchagua kile ninachotaka. Ama kile ninacho ona kinafaa nikiwa tu nyumbani bila usumbufu. Ninapenda pia kwa sababu kina nipea chaguo pana. Kwa mfano, ninaeza kupata nguo viatu au vifaa vingine ambavyo si rahisi kuzipata dukani au sokoni karibu na nilipo. Kwa uzoefu wangu, hii hunipea kujisikia huru zaidi katika kufanya maamuzi, kwa sababu siharakwishu na muuzaji, nina pata muda wa kuangalia vitu moja kwa moja, moja baada ya ingine pia. Hata hivyo, mimi huwa makini ninapo nunua vitu mtandaoni na angalia maoni ya wateja wengi na kuhakikisha muuzaji ni wakuaminika. Kwa sababu kuna wakati mwingine, unapata watu wanasema muuzaji alikuwa amewauzia kitu ambacho hakuwa wanataka. Kwa hivo, ninapata kufanya maamuzi ya liyobora. Kwa mtazamo wangu kufanya hivi, hunisaidia kuepuka hasara au kupata bidhaa zisizo na ubora. Ninaamini ununuzi wa mtandaoni ni njia nzuri na yaki sasa. Mradi tu mtu awe makini na afanye maamuzi ya busara.

Wakati wa baridi kali mara mingi napenda kukaa nyumbani. Nikiwa nimevaa nguo zenye joto na koti. Kama koti, skafu, soksi. Hii huwa inanisaidia kujilinda na kujizuia na baridi. Kiadhiri, mwili wangu na kwa kweli unifanya nijisikia salama na nimetulia. Mara nyingi ninapenda kukunywa vinywaji moto kama chai, kahawa na pia maji. Kwa sababu unifanya nishike joto mwilini na hunipea furaha ya kipekee. Kwa mtazamo wangu, vinywaji hivi si tu vya kupunguza baridi bali ni kufanya muda. Wa baridi kuwa na furaha na utulivu. Pia wakati wa baridi kali, ninapenda kufanya shugli nyepesi zandani. Kama kusoma kitabu, kusikiliza muziki, kuangalia filamu na pia kulala. Kwa zoefu wangu hizi ni shugli, ufanya muda upite haraka na kunifanya nijisikie vizuri kisaikolojia. Marachache napenda pia kuenda nje, lakini napenda kujihami vizuri kabla. Kama kuvaa nguo, za joto, glavu, socks, viatu, zilizo fungwa. Kwa ujumla ninaamini kuwa baridi kali ninafasi ya kupumzika, kujilinda na kufraia shugli tulivu za ndani. Kwangu pia ni muda wa kutunza mwili na akili yangu na pia kufraia hali tulivu ambayo haionekani kila siku na kila saa.

Ushauri wangu mkubwa kwa mtu anayeanza kazi ni kujikatiti na kuwa na nidhamu na kujifunza kila siku. Ninaamini mwanzo wa kazi ni hatua muhimu na mtu anapaswa kutumia kila fursa ya kujua zaidi kusoma jukumu yake, shirika na watu anaofanya kazi nao. Kwa mfano, kuuliza maswali kwa heshima na kushirikiana na wenzake kusaidia kujenga uhusiano mzuri na kuondoa changamoto pamoja. Pili, ningesema kuwa na subira na kushirikiana kwa heshima. Katika kazi mpya, kila kitu wake haitaenda haraka kama unavyotarajia ama unavyohitaji. Kwa mtazamo wangu ni rahisi kushindwa au kukasirika, lakini uvulimilivu wa moyo na kushirikiana usaidia kuanza na kuunda mazingira mazuri ya kazi na kufanya watu wakuamini vizuri na zaidi. Aidha, kujidhamini na kuonyesha bidii ni jambo la muhimu. Kwa uzoefu wangu, wale wanaojitahidi na kufanya kazi kwa ubora mara nyingi hupata fursa za maendeleo na kuthaminiwa zaidi na wakuu. Pia, kujifunza na kujitunza kiafya na kushughulikia vizuri kushughulika vizuri na muda ni muhimu ili usishuke nguvu au msongo wa mawazo. Ushauri wangu ni mtu ajifunze kuwa mnyenyekevu na afanye bidii na awe na heshima. Ninaamini hili ndilo, hizi ndio msingi za mafanikio katika kazi yoyote. Husababisha furaha na mafanikio ya muda mrefu.

Kwa kawaida, mimi sipendi kuvaa kofia. Lakini, inapokuwa kuna jua kali au baridi napenda kuvaa kofia. Kwangu, kofia si tu vazi la kawaida, bali ni njia ya kujilinda na kujihisi huru zaidi. Ninapovaa kofia wakati wa jua, hunisaidia kulinda uso na kichwa thidi ya joto kali. Jambo linalonifanya nijisikie vizuri ninapo kuwa nje. Napenda kuvaa kofia wakati wa baridi kwa sababu huwa inanisaidia kushika joto na kufanya nijisikie nikiwa nimejistiri. Kwa mtazamo wangu kofia huongeza pia mvuto wakati mwingine na mwonekano wangu, hasa ninapochagua kofia inayoendana na mavazi yangu. Kwa mfano nikienda matembezi au kwenye piknik, kofia hunisaidia nijisikie nipo tayari na nipo huru. Na pia ninaingiana na theme. Ninaamini kofia ni vazi ambalo liko na manufaa na pia la mtindo. Hunisaidia kujilinda, kujisitiri na wakati huo huo. Kunifanya nijisikie ninajiamini zaidi ninapo kuwa nje.

Wakati wako binafsi, wangu binafsi na kazi ni vitu mbili ambazo ni muhimu na ni mimi inanihusu mimi. Na hivi vitu viwili vinahusiana lakini naona wakati mwingi vinapaswa kupewa kipaumbele tofauti ili kukuwe na uwiano wa amani kwa akili. Lakini wakati mwingine, zinaendanisha. Kwa kawaida, napanga siku zangu kwa njia ya kuweka mipaka fulani katika majukumu ya kazi na wakati wa kujiburudisha ama wakati wangu pekee yangu. Nikiwa kazini kwa mfano, najitahidi kutoa muda wangu wote kwa kazi. Lakini imara ninapopumzika napunguza kazi mara moja ili kuanza kushughulika na maisha yangu ya binasi. Hii inanisaidia kipaumbele, inanisaidia kuepuka kuchanganyikiwa, au kuchoka sana, ama kuboeka na kazi kwa sababu imeingililia wakati wangu binafsi. Kwa upande mwingine, maisha yangu binafsi, kama njia ya kurejesha nguvu mwilini na akilini. Inanisaidia kupata nguvu, kufanya kazi siku inayofuata ama wiki inayofuata. Inahusisha starehe kama kusikiliza mziki, kutazama video, kushirikiana na familia na marafiki pia. Na ninaona kuwa wakati huu wa kibinafsi ni muhimu sana kwa sababu inanisaidia kuwa na nguvu na pia inanisaidia kukua mbunifu na mitazamo chanya wakati ninaanza kazi mpya. Kwa mfano, ikiwa nitaenda kucheza au kutembelea marafiki, baada ya siku ndefu, ninajikuta niko huru kiakili na ninafuraiya zaidi majukumu yangu ya kiesho. Pia, ninaamini kuwa kupanga ni ufunguo. Mara nyingi ninaweka ratiba ambapo najua lini nitamaliza kazi na ni lini nitapumzika. Hii inafanya iwe rahisi kuzingatia kila eneo bila kuumiza lingine. Kwa kweli napenda kuhisi kuwa na uthabiti wa maisha yangu yote. Hivyo napata furaha na utulivu. Kwa kifupi, kwa mtazam wangu kazi na maisha ya kibinafsi ni sawa na mizani. Kazi inatakiwa kushughulikiwa kwa makini. Lakini pia maisha ya kibinafsi huchangia furaha afya ya akili na nguvu ya kudumu.